Swali la unahifadhi pesa ngapi ni swali nyeti lakini muhimu sana, kwa sababu linagusa moja kwa moja nidhamu ya kifedha, mipango ya maisha na malengo ya baadaye. Kwa maoni yangu, kiasi cha pesa ninachokihifadhi hakipaswi kuangaliwa tu kwa namba halisi, bali kwa mtazamo kwa sababu wa sababu, mpango na uthabiti wa kuokoa. Kwa ujumla ninajitahidi kuhifadhi sehemu fulani ya kipato changu kila mwezi si lazima iwe kiasi kikubwa sana, bali ni kiasi kinachoendana na uwezo wangu na mahitaji ya maisha ya kila siku. Wataalamu wengi wa fedha hushauri mtu ahifadhi angalau asilimia fulani ya kipato chake kwa mfano asilimia kumi hadi thelathini. Kulingana na hali yake, mimi huona hii ni njia nzuri kwa sababu inanisaidia mtu kujiwekea akiba bila kujinyima kupita kiasi. Sababu kuu ya kuhifadhi pesa ni kujenga usalama wa kifedha, maisha hayakosi mchangamoto. Kuna tharura kama ugonjwa, matengenezo ya ghafla, au kupoteza chanzo cha mapato. Akiba hunisaidia kukabiliana na hali kama hizo bila msongo mkubwa wa mawazo, au kulazimika kukopa. Hata kama ni kiasi kidogo, kujua kuwa kuna akiba hunipa amani ya moyo, pia nahifadhi pesa kwa ajili ya malengo ya muda mrefu, haya yanaweza kuwa kununua mali kama ardhi au nyumba, kuanzisha au kukuza biashara, kuendelea na masomo au hata kujiandaa kwa maisha ya baadaye kama uzeeni. Katika hali hii, siangalii tu kiasi ninachohifadhi sasa bali pia nidhamu ya kuendelea kuokoa kwa muda mrefu akiba ya muda mrefu hujengwa pole pole lakini huleta matokeo makubwa baadaye hata hivyo, si kila mwezi huwa sawa kuna nyakati gharama huongezeka kama wakati wa dharura au majukumu ya kifamilia na kiasi cha kuhifadhi kinaweza kupungua kilicho muhimu kwangu ni kutokata tamaa kabisa hata kuhifadhi kiasi kidogo kuliko kawaida bado ni hatua nzuri kwa sababu inaendelea tabia ya kuokoa kwa ujumla, siwezi kusema nahifadhi pesa ngapi kwa namba maalum kwa sababu hutegemea kipato na haluma ya maisha kwa wakati husika lakini nahakikisha kuwa kuhifadhi pesa ni sehemu ya maisha yangu ya kila mwezi kwangu akiba sio tu pesa iliyowekwa pembeni bali ni uwekezaji wa amani ya akili, uhuru wa kifedha na matumaini ya maisha bora ya baadaye.